Utaratibu wangu wa jioni huanza baada ya kumaliza shughuli za siku. Kawaida uwanza kwa kupumzika, kuanzia saa moja usiku. Ni kifanya mambo mepesi kama kuzungumza na familia au kusikiza mziki. Wakati mwingine hupenda kutazama, kipindi, kifupi hau kusoma. Kabla ya kulala, uwoga, uwomba na kuandaa vitu vya kesho. Jioni unifanya nijisikia mtulivu mwenye shukurani na tayari kwa siku mpya.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu uniletea furaha na kunifanya nijisikie mchanga moyoni. Kucheza nao unisaidia kusahau mzogo wa mawazo na kufurahia wakati. Watoto wana nguvu, kicheko na ubunifu, unaofanya mazingira yawe ya furaha. Kua nao hunifanya nijisikie mwenye amani na upendo.

Napendelea hali ya joto kuliko baridi kwa sababu unifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Baridi unifanya nijisikie mchovu na wakati mwingine kutojisikia vizuri. Joto unipa nafasi ya kufanya shuguli zangu kwa urahisi zaidi na kufuraia siku. Hali ya joto unifanya nijisikie mwenye furaa na utulivu.

Ninapenda hali ya hewa ya wastani. Isio ya baridi kali wala joto kali. Hali hii hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu wa kufanya shughuli za kila siku. Napenda zahidi wakati kuna upepo laini na jua la wastani. Hali ya hewa kama hii hunipa amani na kufanya nifurahie siku yangu.

Ndiyo, napenda sana maua kwa sababu yanaleta furaha na uzuri. Harufu na rangi za maua hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani. Napenda kuyaona bustanini au hata ndani ya nyumba kwa sababu hubadilisha mazingira. Maua hunikumbusha uzuri wa maisha na hunipa tabasamu kila mara.

Tunda langu la kupendezwa nindizi kwa sababu ni rahisi kupata na linaladha tamu. Napenda kula ndizi asubuhi au kama vitafunio mchana. Hunipa nguvu na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa mda mrefu. Pia nitunda lenye rutubisho vingi na hunisaidia kubaki mwenye afya.

Ndiyo wakati mwingine ununua vitu kwa kutumia simu yangu. Unisaidia kuwakua muda na kununua bila kutoka nyumbani. Napenda njia hii kwa sababu ni rahisi kulinganisha bei na kuchagua kile ni nachoitaji. Ingawa napenda kuwona bidhaa kwa macho wakati mwingine. Ununuzi kwa simu unifanya maisha yawe raisi zaidi.

Ndiyo niliwahi kuenda kwenye tamasha la mziki na ilikuwa ni uzoefu wa kipekee sana. Kulikuwa na mziki mzuri watu wengi wenye furaha na nishati ya ajabu hewani. Nilifurahia kuimba pamoja na umati na kuhisi mshikamano na watu wengi. Ilikuwa ni siku ya kukumbukwa ambayo ilinifanya nipende mziki zaidi.

Nafua nguo zangu mara mbili kwa wiki. Kawaida uchagua siku moja katikati ya wiki na nyingine mwisho wa wiki. Hii unisaidia kuweka nguo safi bila kusubiri zikusanyike nyingi sana. Pia unifanya nijisikie nadhifu na mwenye mpangilio mzuri. Nafurahia kuona nguo zikiwa safi na kunukia. Kwa sababu unipa hali ya faraja na kujiamini kila siku.

Zoea zuri nilio lijenga ni kupanga siku yangu kila asubui, kila ninapoamka huandika mambo muhimu ninayotaka kufanya kwa siku hiyo. Hii hunisaidia kuwa na mwelekeo na kuepuka kupoteza muda. Pia hunifanya nijisikie mwenye uthibiti na utulivu. Zoea hili linaboresha nidhamu yangu na hunifanya nifanikishe zahidi katika majukumu yangu ya kila siku.

Juisi ya matunda ninayoipenda sana ni juisi ya maembe na machungwa. Napenda mchanganyiko huu kwa sababu una ladha tamu na kidogo chachu inaburudisha sana. Kila ninapokunywa nahisi nguvu mpya na raha hasa wakati wa jua kali. Juisi hii pia hunisaidia kupata vitamini muhimu kama vitamini C ambayo huimarisha kinga ya mwili. Kweli juisi ya maembe na machungwa hunifanya nijisikie vizuri na mwenye afya kila siku.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa utulivu na muda wa kupanga kazi zangu vizuri. Nikiwa nyumbani naweza kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Pia inanisaidia kuokoa muda wa usafiri na gharama. Hata hivyo, najitahidi kujipangia ratiba ili nisichanganye kazi na majukumu ya nyumbani. Kwa ujumla, kufanya kazi nyumbani inanifaa sana.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni wali na kukuwa kukahanga. Asa ni kila kwenye hoteli ndogo ya mtaa wangu. Ratha yake ni tamu yenye viungo vizuri na arufu ya kuvutia sana. Na kumbuka mara ya kwanza nilikula chakula hiki nilialikwa na rafiki yangu wakaribu. Yeye ndiye alye nitambulisha na tangu siku hiyo ni mekipenda sana. Mara ya mwisho nilikula ilikuwa wiki iliyopita na bado kina nifanya nikitamani tena.

Nikichungulia nje ya dirisha langu naona mabarabara yenye shuguli na magari ya kipita na watu wakitembea. Pia kuna miti michache na majengo ya jirani ya nayohipa eneo mwonekano mzuri. Napenda zaidi kutanzama nje asubui na mapema wakati hewa ni tulivu na jua li na chomoza. Msimu wa mvua uleta rangi ya kijani zaidi na wakati wakiangazi kila kitu huwa kavu. Kutazama nje unipa amani na unisaidia kupunguza mawazo.

Kwa kawaida nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi, nikikitumia sana kwa simu mtandao na kazi betri huisha haraka, hivyo nachaji asubuhi kabla ya kuondoka au jioni nikiwa nyumbani. Ninapohakikisha kifaa changu kina chaji ya kutosha nahisi utulivu na naendelea na shughuli zangu za kila siku bila wasiwasi.

Nguvu zangu kazini ni uwajibikaji kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana vizuri na wenzangu. Ninajitahidi kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora mzuri. Pia nina uwezo wa kujifunza haraka na kukabiliana na changamoto mpya. Watu wengi huniamini kwa sababu mimi nina ukweli na nina mtanzamo chanya. Haya yote unisaidia kufanikiwa na kuboresha mazingira ya kazi.

Leo hali ya hewa ni ya jua kidogo na mawingu machache. Joto ni la wastani, sikali sana wala si baridi. Kwa sababu hiyo nimevaa nguo nyepesi na sweta ndogo. Napenda hali hii ya hewa kwa sababu inanifanya nijisikie vizuri na mwenye nguvu. Katika hali hii, ningependa kutoka kutembea hau kufanya shughuli zangu za nje.

Ili kujitunza ni nakikisha na lala vizuri na kula chakula bora na nakunywa maji ya kutosha. Pia na jitahidi kufanya mazoezi mepezi na kupumzika ni napo hisi ni mechoka. Ninachukua muda kuzungumza na watu ni nawawamini hili kupunguza mzogo wa mawazo. Kujitunza hunifanya nijisikia mwenye afya raa na tayari kukabiliana na siku mpya.

Kwa kawaida naenda ospitali maramoja hau mbili kwa mwaka kwa uchunguzi wa kawaida Lakini nikiugua hau nijisikie vibaya uenda mapema zaidi na amini ni muhimu kujua hali ya afya yangu kabla ijawa mbaya kwenda ospitali unipa amani ya moyo kwa sababu najua inajijali vizuri.

Ninapokutana na mabadiliko kazini ujitahidi kuwa wazi na kujifunza mambo mapya. Nahona mabadiliko kama fusa ya kukua na kuboresha ujuzi wangu. Pia uwasiliana na wenzangu ili kuelewa kilicho badilika na jinzi ya kukabiliana nacho. Kwa mtazamo chanyu na uvumilivu na weza kuzoea mazingira mapya haraka.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini na panga ratiba ya kazi kila siku na kueka mifpao mbele. Ninatumia muda wangu kwa uangalifu nikiepuka kupoteza muda kwenye mambo ya sio muhimu. Pia ujipangia mapumziko madogo hili kueka akili zangu macho na nguvu. Kwa ushirikiano na wenzangu na kutumia binu mbora, ninaweza kufanya kazi kwa haraka kwa hubora zaidi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kufikiana na nafasi ya uongozi na kuwa taalamu wa heshima katika talama yangu. Ninataka kuendeleza ujuzi wangu kujifunza zaidi na kutoa mchango mkubwa kwenye kampuni au shirika. Pia ni muhimu kwangu kuunda mazingira ya kazi yenye ushirikiano na mafanikio kwa wote. Kwa kufanya kazi kwa bidii na kujitolea naamini nitafikia lengo hili siku moja.